Mimi napenda kutembea mbuga ya wanyama. Kwa sababu ni mahali pasuri pa kupata faraja na akili na kuona uzuri wa wanyama wa porini kwa karibu. Mbuga ya wanyama ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kuhifadhi wanyama wa porini ambapo wanakabiliana na hatari ya kupotea. Pia hutoa fursa ya kujifunza kuhusu tabia ya maisha yao kwa watoto na watu wazima. Zaidi ya hayo, mbuga ya wanyama hutoa burudani ya aina yake. Unapopitia mistari ya miti na kuona wanyama wakicheka au kula, unapumzika akili na kuondoa msongo wa kila siku. Pia, mbuga husaidia kuelimisha watu kuhusu, umuhimu wa kuhifadhi wa mazingira na kuenzi wanyama. Jambo ambalo ni msingi wa kuishi kwa pamoja na asili.

Mimi huwapa moyo wenzangu kwa kuzungumza nao kwa maneno mazuri na ya kutia nguvu wanapo taka kukata tamaa huwa na wasikiliza matatizo yao kwa makini bila kuwahukumu ili wajisikie kuwa hawako pekee yao pia najaribu kuwashauri kwa upole na kuwapa mifano mizuri ya jinsi ya kushinda changamoto wakati mwingine nawapongeza wanapofanya vizuri kwa sababu pongezi huwafanya wajiamini na wajitahidi saidi. Kwa kufanya hivyo, najenga uhusiano mzuri na kuwasaidia wanzangu kuwa na moyo wa matumaini na bidii katika maisha yao ya kila siku.